Somo ambalo nilipenda shuleni ni masomo nyingi hasa masomo kama vile ya teknolojia isabati na vitu kama hivyo mimi nilipenda haya masomo kwa sababu ya vile ilivyo.

Chumba ambacho niko sasa hivi ni chumba ambacho ni cha kulala napenda kuwa katika chumba cha kulala hasa wakati ambapo ninapumzika wakati mwingine ninapotaka kuwa pekee yangu ninapolala.

Wakati ambapo kuna jambo katika Kiswahili, naweza kusisitiza kwa kutumia maneno ya aina nyingi kama vile kwa sana, kabisa ama mno. Ni maneno ambayo hutumika sana.

Ndiyo, mimi ninawafahamu sana majirani wangu na mara nyingi, tunaeza kuzungumza hasa kuhusu vitu vya aina fulani kama vile kusaidiana na kuwa na muda nzuri pamoja na majirani.

Vyakula vya asili vya huku kwetu ambavyo vinaaminika kuwa na afya ni nyingi kwanza kuna vyakula ambavyo husaidia sana watu katika hali nyingi na inaweza kuwa na utofauti sana na vitu vingine.

Mgeni ambaye anatoka wakati ujao naweza kumwambia vitu vingi kwanza, ajue ya kwamba katika safari hii mambo huwa ni nyingi mno na zinaweza kuwa na tofauti.

Mimi ninaweza kushughulikia muda wa mwisho kwa njia nyingi kwanza, ninaweza kushughulikia muda wa mwisho kwa njia nyingi kama vile kutumia muda wangu vizuri kuhakikisha ya kwamba ninakuwa na wakati nzuri.

Kusimulia hadithi jioni ama kusimuliana watu ambao husimuliana ama husimulia hadithi hizo ni kama vile bibi na babu wanaweza kusimulia hadithi kwa njia ambayo inafurahisha sana.

Mpesa umebadilisha sana maisha ya kila siku hasa katika eneo lango. Watu wanaweza kulipa bili zao kwa njia rahisi mno kwa sababu Mpesa imerahisisha vitu katika eneo hili.